Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni, lakini inategemea ni nini nataka kununua. Kama kitu ambacho nataka kununua, hakiko karibu na mimi, nitapendelea kununua katika mtandaoni. Mtandaoni inanifanya niweze kununua vitu harakaa upasavyo. Lakini kama vitu ambayo nataka kununua iko katika karibu na mimi, nitapendelea kutembea hadi sokoni halafu kununua hizo vitu mahali hapo. Hivo basi inategemea vitu ambavo nataka kununua. Kama vitu ambazo nataka kununua haziko karibu na mimi, nitahakikisha kwamba nimenunua hizo vitu mtandaoni. Lakini kama hizo vitu iko karibu katika soko la karibu nitatembea tu kwa soko niweze kununua pale.